Ndoto yangu kubwa ni kukuwa msaada wa kweli wa watu wengi, sio kwa maneno tu bali kwa bali kwa matokeo. Natamani mtu anipe wakati yuko njia panda, anaswali changamoto au hajui aanzie wapi, alafu apate mwanga unaomsaidia kusonga mbele. Inaweza kuwa mwanafunzi anaye hangaika na masomo, mfanya bihashara anaye tafuta wazu kwa mwelekeo, mtu anaye jijenga binafsi au hata mtu anaye hitaji tu mtu wa kumsikiliza pia ndoto yangu ni kusaidia watu kukuza uwezo wao. Watu wengi huwa na vipaji na mawazo mazuri lakini wanahitaji tamaa au hawapati mwongozo sahili. Ikiwa nitachangia mtu kujiamini kupanga malengo yake au kubadilisha mawazo kuwa vitendo hiyo inanipa maana kubwa zaidi ya hapo natamani kuchangia jamii yenye maarifa, mawasiliano mazuri na maamuzi yenye hekima. Dunia inapokuwa na watu wanao elewa zaidi wanaoheshimiana na wanaotumia akili pamoja na moyo matatizo mengi hupungua. Ndoto yangu basi ni kuwa sehemu, ndogo, lakini umuhimu wa mabadiliko haya kila mazungumzo, kila jibu, kila msaada, mdogo ukiwa na hatari chana.

Nina shiriki katika jamii kwa njia mbalimbali, zinazo lenga kusaidia na kuimarisha watu, wanao nizunguka. Kwanza nashiriki maarifa na ushauri pale inapohitajika. Iwe ni kumsaidia mtu kuelewa jambo fulani, kumpa mwongozo na kufanya uamuzi, au kumtia moyo asikate tamaa. Mara nyingi kusaidia kwa neno sahihi kwa wakati sahihi kuna leta mabadiliko makubwa. Pia ninajitahidi kushirikiana na wengine kwa heshima na ushirikiano kusikiliza maoni ya watu kufanya kazi kwa pamoja na kuheshimu tofauti zetu kuna jenga jamii imara. Pia kushiriki katika shughuli za pamoja kama mikutano kazi za maendeleo na kusaidiana katika matatizo ya kila siku ni sehemu ya mchango wangu. Tatu nahimiza tabia njema na uajibikaji kwa kuonyesha mfano mzuri kama kuwa mwaminifu kufanya kazi kwa bidi na kuwa jali wengine. Ninachangia kujenga mazingira chanya kwa vifupi nina amini mchango wangu katika jamii haupimwi kwa vitu vikubwa pekee bali pia kwa vitendo vidogo vya kila siku vinavyo leta umoja na mendeleo.

Ndiyo, napenda hesabu na z kupata majibubya namba. Napenda hesabu kwa sababu zinanifundisha kufikiri kwa taratibu na uvumilivu. Kila swali la hesabu lina njia yake na hata linaonekana ngumu mwanzoni. Ukivunja tatizo hatua kwa hatua, linaanza kueleweka. Hilo linasaidia hata katika maisha kawaida kwa sababu unajifunza kutatua matatizo bila kukurupuka. Pia napenda hesabu kwa sababu ni lugha ya ulimwengu mzima bila kujali nchi au lugha. Hesabu zinaeleweka kwa njia ile ile ndizo msingi wa sayansi teknolojia biashara uhandishi na hata uchumi. Bila hesabu mandeleo mengi tulionayo leo yasingewezekana. Zaidi ya hapo, hesabu zinanipa changamoto ya kia kili. Zinanifanya nitumie akili kwa kina kufikiria kwa mantiki na kujisahihisha. Ninapokosea hisia ya kufanikiwa. Ninapopata jibu sahihi baada ya kujaribu mara kadhaa. Tamu sana ndio maana hata kama wakati mwingine zinaonekana ngumu. Bado nazithamini na kuzipenda.

Rangi ninayopenda zaidi ni blue na si kwa sababu mwonekano wake tu bali kwa hisia na maana inayoleta blue inanipa utulivu wa mawazo. Ni rangi inayosaidia kupunguza msongo na kunifanya nihisi nipo sawa hata katika hali zenye presha inanikumbusha anga bahari. Vitu vinavyoashiria uhuru kina na kutafakari kwa utulivu. Pia napenda blue kwa sababu inaashiria kuaminika na kudhabiti. Ndio mana hutumika sana kwenye taasisi teknolojia na mazingira ya kazi inaonyesha umakini na nidhamu kwa upande mwingine blue si rangi ya kelele ni tulivu. Lakini bado ina nguvu yake. Zaidi ya hapo blue ina aina nyingi. Blue nyepesi inaleta hisia ya upole na amani. Wakati blue nzito inaonyesha uzito na busara uwezo huo wa kubadilika ndio unaifanya iwe rangi inayopendelea kwa sababu inaweza kuendana na hali tafauti bila kupoteza uzuri wake.

Kinachonipa motisha kazini ni mambo kadhaa yanayoungana pamoja. Kwanza kabisa ni kuona matokeo ya kazi ninayofanya. Nikijua kile ninachofanya kinasaidia mtu, kinatatua tatizo au kinaongeza thamani fulani. Najisikia ninasukumwa kufanya zaidi na kufanya kwa ubora. Pili kujifunza na kukua kunanipa motisha sana. Kazi inayotoa changamoto inanifanya nijifunze vitu vipya au niboreshe kila siku hunifanya nisiwe mlegevu. Ninapohisi akili yangu inakua na ujuzi wangu unaongezeka napata hamasa ya kuendelea kujituma. Tatu mazingira mazuri ya kazi ni muhimu kushirikiana vizuri na wenzangu kuheshimiana na kusikilizwa kunafanya kazi iwe nyepesi na hata kama ni ngumu kazi yenye mshikamano na mawasiliano mazuri hunifanya niwe tayari kutoa mchango wangu kikamilifu. Mwisho malengo ya binafsi na ndoto za maisha hunipa motisha kubwa. Kujua kuwa kazi ninayofanya leo inasaidia kufikia malengo yangu ya baadaye. Kama kujitegemea kusaidia familia na kujijenga kielimu hunifanya niamke kila siku nikiwa na sababu ya kufanya kazi kwa bidii.

Ninapo kutana na tatizo kazini kwanza natulia na kuelewa vizuri kabla kuchukua hatua. Mi hujiuliza tatizo hasa nilipi limaanzia wapi na linathiri nini. Hii hunisaidia nifanye maamuzi kwa haraka yanayoweza kuongeza tatizo. Baada ya hapo ninaivunja tatizo katika sehemu ndogo ndogo. Nika fanya hivyo lina kuwa rahisi kushughulikia hatua kwa hatua badala ya kuliona kama jambo kubwa lisilo wezekana pia mimi hutafuta taarifa au takwimu zinazohusiana na tatizo ili nifanye maamuzi kwa msingi wa ukweli si hisia. Kisha ninawashirikisha wenzangu au watu husika pale inapohitajika. Maoni ya wengine mara nyingi huleta mtazamo mpya ya usulisho ambayo singelifikiria pekea yangu mawasiliano wazi hunisaidia kuepuka makosa na kufurahia ufumbuzi. Mwishowe nachukua hatua na kufuatilia matokeo. Baada ya kutekeleza suluhisho mimi huangalia kama tatizo limepungua au limetatuliwa kabisa. Kama halijatatuliwa, niko tayari kurekebisha njia au kujaribu mbinu nyingine. Kwangu kushambulia tatizo kazini ni mchakato wa kufikiria kushirikiana na kujifunza kutokana na kile changamoto.

Najenga mahusiano, mazuri na wafanyi kazi, wenzangu kwa kuanza na mawasiliano, ya heshima na wazi. Nina sikiliza maoni yao nawapa nafasi ya kujieleza na kuzungumza. Kwa njia ya staha hata panapo kuwa na tofauti ya mawazo. Hilo linajenga kuaminiana na kufanya watu wajisikie kuthaminiwa. Pia ushirikiano ni jambo muhimu kwangu. Inapokua tayari kusaidia pale inapohitajika. Na pia kuomba msaada bila kuona aibu mahusiano yana kuwa ya kweli zaidi kufanya kazi kama timu kuna punguza mingongano na kuongeza ufanisi kazini. Tatu nina heshimu tofauti za watu tabia zoefu na mtazamo. Sitarajii kila mtu afikiri kama mimi na hilo linasaidia kushirikiana vizuri hata na watu wanye mtazamo tofauti. Pia nina jitahidi kuwa mwaminifu na kuzitimiza ahadi zangu kwa sababu uaminifu ni msingi wa mahusiano yote ya kazi. Mwisho mtazamo chanya na nidhamu huchangia sana kuwa na tabasamu kuheshimu muda na kufanya kazi kwa bidii kuna vutia wengine kushirikiana nao. Kwa jumla najenga mahusiano kazini kwa matendo ya kila siku yanayo onyesha heshima uaminifu na nia ya kushirikiana.

Kazi na timu ya mbali ni tofauti kidogo na kazi ya uso kwa uso, lakini kwa mtazamo sahii unaweza kuwa rahisi na yenye matokeo mazuri. Kwanza mawasiliano ya uhazina ya mara kwa mara ni msingi, tunatumia barua pepe, app za ujumbe au video call kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na kinachoendelea. Mara nyingi mimi huweka ratiba ya mawasliano na ili kuepuka na mchanganyiko. Pili tunaweka malengo na matarajio wazi. Kila mmoja anajua ni nini kinachotarajiwa. Muda wa kukamilisha na jinsi kazi inavyopimwa. Hii hupunguza kuchanganyikiwa na kuondoa hofu kwa kutoa kujua hali halisi ya kazi. Tatu kutumia zara za ushirikiano ni muhimu kama Google Docs Trello, Slack, Pauza sana ili kila mtu aweze kuwa na maendeleo ya kazi na kushirikiana bila kuchelewa. Hii pia hufanya kazi iwe ya uwazi na kila mtu ajihisi sehemu ya timu. Nne kujenga uaminifu na heshima kila mmoja anapujua wanatege maana anatenda kwa uwazi na kuheshimu muda na mchango wa wengine hali inakuwa nzuri. Mwisho kuwa na uvumilivu na utayari wa kubadili kwa mara nyingine tofauti za muda, mtindo wa kazi au mtazamo kubadilisha mambo kidogo. Lakini ikiwa kila mtu anasubiriwa na anashirikiana timu ya mbali inaweza kufanya kazi kwa ufanisi kama timu iliokaribu.

Napenda mziki wa aina tofauti lakini ina mvuto mkubwa kwa kila siku na reggae. Kila siku hunipa utulivu wa kunifanya nifikirie kwa kina. Hasa nikitaka kuzingatia jambo au kupumzika. Reggae ni tofauti kabisa inaburudisha, inafurahisha na mara nyingi. Inanikumbusha furaha na huru. Kwa muimbaji au bendi, nina mvuto wa Bob Marley. Mziki wake unachanganya maneno yenye maana. Midundo na kuvutia na hisia za amani na upendo. Kila wimbo na ujumbe wa kina siyo tu burudani. Napenda kusikiliza mziki wakati wa kupumzika au kufanya kazi zinazohitaji mtazamo wa kiakili wakati mwingine pia wakati wa kusafiri au asubuhi nilipoamka mziki hunifanya siku ianze kwa nguvu na furaha nikisikiliza wimbo ninaopenda najiskia furaha amani na motisha. Mziki unaniunganisha na hisia zangu napunguza msongo wa mawazo na wakati mwingine unanikumbusha kumbukumbu nzuri pia una hufanya kazi wimbo nzuri hunifanya niwe na umakini na uthabiti zaidi.

Maza yangu ya kwanza ni chai. Asa chai chenye tangawizi au chai ya majani yenye ladha laini. Napenda kwa sababu utoa utulivu na joto. Kama unayokunywa unakupa isia za kustarehe na kuanza au kumaliza siku kwa raha. Pia chai inaweza kuwa na ladha tofauti. Hivyo kila kikombe kinaweza kuwa kipya kidogo. Kumbuka nilianza kunywa chai zaidi nilipokuwa asubuhi kabla ya kuanza kazi au masomo ili niwe na macho ya makini. Mara nyingi nilijifunza kuhusu chai kutoka familia yangu na asa wazazi na walezi walionifundisha umuhimu wa kuanza siku kwa kikombe chai chenye joto. Baada ya kunywa chai najisikia utu kwa moyo wa umakini inanifanya nihisi nipo tayari kwa shuguli za siku. Inapunguza uchovu kidogo na wakati huo huo inatoa isiya ya kustarehe. Pia kunywa chai ni aina ya kupumzika kidogo katika siku yenye shuguli nyingi. Ikinipa nafasi ya kufikiria na kupanga mambo yanayofuata.

Wazo yangu ya kwanza ujuzi ningeweza kupewa kipaumbele ni kujifunza programu za kompyuta za kuchakata data na AI kama Python na zana za uchambuzi wa data. Napenda kwa sababu zamani ni siku za sasa zinategemea sana teknojia na kuelewa data. Na kuwa na ujuzi huu kuna saidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kutatua matatiza makubwa, na kufahamu mifumo changamano ya habari. Pia kuna fungua milango kwa fursa za kazi au mradi binafsi. Nimejaribu kujifunza sehemu ndogo za ujuzi huu hapa awali kama msingi ya Python na kuchambua data kwa Excel lakini bado napenda tu kuipanua na kuimarisha kwa kiwango kikubwa zaidi. Njia nitakazo jifunza ni kujisomea vitabu na rasilimali, mtandaoni kama tutorials na makala ya kina. Pili, kufanya mazoezi mara kwa mara kila kitu kinachojifunza kina pasa kujaribiwa kiutendaji. Tatu, kushirikiana na jamii au makundi ya kujifunza. Kujifunza pamoja na wengine kuna rahisisha, kuelewa na kubadilishana maazo. Kushiriki kwenye miradi midogo kwanza na miradi ya vitendo ndogo, kunajenga ujuzi wa kweli, kwanila kutafuta, kufuatilia mandeleo na kurekebisha mbinu. Kujua ni sehemu gani bado inahitaji kuboreshwa. Wakati mzuri wa kuanza ni sasa asubuhi. Wakati unaokua na umakini zaidi kwa sababu akili iko tayari kupokea shuguli huo ngumu. Hii inasaidi ya kuongezo ufanisi wa kujifunza bila kupoteza muda ikiwa.

Wakati wa wasiwasi, kwanza mi ufanya na kusuma makidogo na kupumua kwa utulivu, kujikazi hapo mzindevu, kuna saidia kupunguza mawazo, ya nayo kimbia na kutoa nafazi ya kuona hali kwa uwazi. Baada ya hapo, ninajaribu kutengenisha matatizo, kujua ni kipi kina weza kuthibitiwa na nikipisiwezi. Hii, usaidia kupunguza mzigo wa akili na kuzingatia, hatua zinazoeza kusaidia. Mara nyigine kujeleza na kuandika au kuzungumza na mtu wakuminika kunasaidia sana. Kuzungumza kusu wasiwasi ufanya mawazo ya tarativu kuawazi na nyingi mwongozo au isiaza mtu mwingine unifanya najisike salama zaidi. Pia kusogeza mwili au kufanya mazoezi madogo ni njia nzuri ya kuandoa mkazo. Hatua ndogo kama kutembea stretching au yoga upungu za hisia sawasiwasi na ulita utulivu wa kiakili. Mwisho kuzingatia suliisha badala ya kuishi kwenye tatizo tu ufanya hisia za wasiwasi kupungua badala ya kuchukulia kila kitu kama la dharau. Kugawanya tatizo katika hatua ndogo na kufanya hatu wa moja baada nyingine ufanya hali iwe chini na uthibiti.